Hiyo ni kweli kama nani kama simu kabisa siwezi kuhishi bila kuwa nayo na connection wi-fi au data mobile. Hiyo ni kabisa bani vifaa ambavo kweli siwezi kuhishi bila kuwa navyo kabisa. Kwa sababu inanisaidia kujua hali ya nchi hali ya maisha hali ya duniani.

Kupanga kazi mi na kuwa na ratiba, na kuwa na ratiba mina agenda ambayo hiyo ratiba mimi wando naitumia kuangalia mpangliwa ya wiki. Kwa hiyo naangalia lengo gani, manufaa nimepewa, alafu ndio napanga. Kila kitu nakuwa naandika kabisa.

Chakula kitamu mimi napenda kabisa. He, lazima kiwa kitamu na kipenda kwa sababu mimi tayari nani tumbo langu kwanza halikuli kitu chochote. Ndiyo maana sasa napacha kula chakula ambako kinakua sawa na nani na vile tumbongu hivo. Ndiyo mana chakula kitamu kwangu ni lazima kabisa.

La, mie kila kitu kwetu, kila kwetu, iwe mkone, iwe kompyuta, iyo yote mi napenda kuandika kabisa. Iyo kabisa mimi napenda kuandika kwa sababu inani, inanisaidia. Kuandika mimi inaniweka ni kuwe sawa kichwani, na kompyuta niwende na wakati kabisa.

Kusemakuweli utotoni mi nilikuwa napenda kufanya ah, nilikuwa napenda kucheza mpira tena mi nilkuwa natengeneza mpira kutimia plastic paper ilikuwa na tengeneza na nacheza na wandugu, wamajirani na tunacheza kabisa nilikuwa tengeneza boli nzuli kabisa na ilikuwa tunafuraia kabisa.

Hali ya hewa leo iko shwari, iko kumetulia, hakuna mvua, wala hakuna baridi, iko kama nusu nusu kabisa, nusu baridi, nusu joto, ni tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili, ishirini na sita, iko sawa kabisa, hali iko shwari.

Kusema kuogelea kweli, ah kuogelea, mimi kuogelea, napenda, naogopa hataa maji yenyewe, ata nikiingia tu nakua mwoga kabisa, ee. Kuogelea, napenda, furaha watu wakienda kuogelea, ama na watoto wangu, nini, ah, jamaa, ila kuogelea kabisa, ah. Akiningeji na, na, na, na, na, natamani, natamani nijifunze kuogelea.

Mi kulingani uzalishaji wangu kiazi nafanya nini? Mimini wakujifunza kila wakati. Naenda na wakati na tafutu na jaribu kujua hali ya hewa, ya kikazi, marketing and sales. Naenda hapa na pala kwa partners. Naangalia wengine wanafaulu aje, maendeleo yao, nini? Hiyo ndo humnisaidia mimii kujipanga.

Wazee wangu bana wamesha fariki niko nabaki na mama tu baba amefariki kitambo kabisa uhusiano mzuri kwa sababu napenda mawazo yao mashauri yao niko sawa kabisa napenda na hua naenda kijijini na pelekeana vitu ya kuwasaidia.

Kwa wenda mi malengo kikazi niko nayo, mimi kwanza kazi sijui nitaendelea kabisa, kwa sababu mimi nataka kufanya mambu yangu, nikuwe na hoteli yangu, kama ni apatment yangu, au nyumba za kupanga zangu, kwa sababu still mi naona ile experience nimepata kikazi na inayosaidia mimi kufanya maisha yangu, kwa sababu mi sitaendelea kupenda kuwekea mtu. Hiyo nimepata experience, nimejifunza, nimepata nini. Ujuzi ninao, basi ni wakati na mimi kufanya vitu vitu vyangu. Ili na watoto na yangu nao wajue kama kama wakua nasoma, kama wanafanya kitu chochote. Kesho watafute mambo yake, wafanye mambo yao waingie katika, mashindano watu wengine kiteknolojia, kisasa ama na vile vitu atakuwa navyo.

Mi nguo napenda kuvaa mi napenda kuvaa kama nguo kama jeans na shati ya mikono mfupi ama t-shirt. Na zile nguo zenye ziko na kahewa hata ukivaa, unasikia freshi kabisa. Na kitu kingine nguo za kisasa mi naenda na wakati itabidi nivae vitu vizuri vitu ambavyo vinaonekana.